Napendelea zaidi kuwasiliana kwa njia ya mazungumzo kuliko kuandika kwa sababu ninaamini kuwa kuzungumza kuna niruhusu kuelezea hisia na mawazo yangu kwa uhalisia na wepesi zaidi kupitia sauti naweza kufikisha ujumbe wangu kwa ufasaha huku nikitumia ishara na msisitizo wa maneno ili kueleweka vizuri papo hapo tofauti na kuandika ambako kunaweza kuchukua muda mrefu na wakati mwingine kupoteza lafa ya ujumbe kuongea kunanipa uhusiano wa karibu na wamoja kwa moja na wale ninao wasiliana nao.

Ninafurahia sana sanaa ya mapishi kwa sababu kupika kuna nipa fursa ya kua mbunifu na kuonyesha upendo wangu kwa watu wanao nizunguka jikoni ni sehemu ya amani ambapo naweza kuchanganya viungo mbalimbali, vionjo na harufu nzuri ili kutengeneza mlo wenye ladha ya kipekee na inayovutia hakuna kitu kinacho nipa kuridhika kama kuona familia au marafiki wakifurahia chakula nilicho kitayarisha kwa mikono yangu mwenyewe. Jambo hilo hufanya kupika kusiwe tu kazi ya lazima, bali hobi yenye tija inayo starehesha akili na kulisha roho. Chakula ninachopenda kuandaa ni chakula uni sima na mboga za kienyeji na pia napenda kuandaa sana mahamri.